Wazo zuri lililonijia leo, ni kwamba siku haipaswi kuanza kwa haraka bali kwa makusudi. Mara nyingi tuna amka tukikimbizana na ratiba, ujumbe wa simu au mawazo ya jana. Lakini leo nimefikiria thamani ya kusimama kidogo hata kwa dakika chache na kujiuliza nataka siku yangu ionekane vipi. Wazo hilo linanipa hisia ya uthibidi na utulivu kama vile ninaamua mwelekeo wa siku badala ya siku kuniamulia. Kwa upande mwingine, wazo hili pia linanigusa kijami. Tunapokuwa na makusudi, tunakuwa na subira zaidi kwa watu wengine. Leo nimeona kuwa nikianza siku kwa nia njema, hata mazungumzo madogo yanaweza kuwa na maana. Salamu ya kweli, tabasamu au kusikiliza mtu bila kukatiza, kunaweza kubadili kabisa hali ya siku ya mtu mwingine. Hilo ni wazo rahisi lakini lina nguvu kubwa kuliko tunavyothani Kuna pia upande wa kujijali Wazo zuri la leo ni kwamba si lazima nifanye kila kitu kwa ukamilifu Wakati mwingine kufanya kile kinachowezekana ni ushindi wa kutosha Hili linanisaidia kupunguza shinikizo la kujilinganisha na wengine au matarajio makubwa yasio na huruma Leo nimeamua kuwa mpole kwangu mwenyewe na hilo lenyewe ni wazo linalonipa amani kitaaluma au kimaisha wazo hili lina maana ya kujifunza kila siku Hata kutoka kwa mambo madogo Leo ninafikiria kuwa kosa sio mwisho bali ni mwalimu Badala ya kujilaumu, naweza kujiuliza nimejifunza nini hapa mtazamo huu hunipa ujasiri wa kujaribu tena na kukua pole pole bila hofu ya kushindwa.

La, siishi mahali nilipo zaliwa na hilo limekua sumo kubwa maishani mwangu. Kuondoka mahali ulipo anza maisha kuna kufundisha jinsi mizizi ilivyo muhimu hata ukiwa mbali nayo. Kuna nyakati napo kumbuka harufu za asubui za nyumbani, sauti za watu niliokuwa nao na uleurahisi wa kuishi mahali ambapo kila kitu kilinijua kabla hata sijajijua mimi mwenyewe. Lakini kuondoka kulinipa nafasi ya kujitafuta kwa macho mapya. Kuishi sehemu tofauti kumenifundisha kubadilika. Kila mji au eneo lina muendo wake, lugha yake isiyoandikwa na sheria zake za kijamii. Unajifunza kusoma watu, kusikiliza zaidi na kujenga uhusiano bila historia ya pamoja. Hilo si jambo raisi lakini lina kujenga. Lina kufanya uwe mtu anaejua kwanza upya bila kupoteza utu wake. Kuna pia hisiya mgongano wandani. Wakati mwingine, unahisi kama haufungamani kikamilifu na mahali ulipo sasa. Wala hurudi kikamilifu pale ulipozaliwa. Unakuwa kati ya nyumbani mbili. Lakini kadri muda unavyopita, unatambua kuwa nyumbani si eneo tu ni hali ya moyo. Ni pale unapohisi kukubalika hata kama nimbali na ramani ya utoto wako. Kwa upande mzuri, kuishi mbali na nilikozaliwa kumeongeza mtazamo wangu wadunia. Nimekutana na watu wenye fikra tofauti, mila tofauti, na ndoto zinazochukua maumbo tofauti. Hilo limenifundisha kutohukumu haraka na kuthamini tofauti. Ninabeba sehemu ya niliko toka kila napokuenda na sehemu ya nilipo sasa imeniongeza kitu kipya. Mwisho wa yote, kutokuishi mahali nilipoza liwa hakumanishi nimekikataa. Badala yake, nimekikuza ndani yangu, mahali nilipo zaliwa nisehemu ya hadithi yangu, lakini sisura yangu yote. Safari ya kutoka huko imenifanya njielewe zaidi, na hilo ndilo zawadi kubwa zaidi maisha ni mwangu.

Ninapowakaribisha wafanya kazi wapya, mimi huanza kwa jambo rahisi lakini lenye maana. Kwanza, mimi huwafanya wajihisi kuwa wanahitajika. Sio tu kuonyesha dawati au kuwapa majukumu bali kuwatambua kama watu kamili. Wenye wasiwasi, matarajio na hamu ya kufanya vyema. Salamu ya kweli, mazungumzo mafupi yasio ya kazi, na tabasamu zinaweza kuvunja ukimia na hofu ya siku ya kwanza. Kisha mimi hujaribu kuwaeka katika muktadha, si katika shinikizo. Badala yakuwapakiza taarifa zote kwa siku moja nawaelezea kwa utulivu jinsi timu inavyofanya kazi. Kinathaminiwa na wapi wanaweza kuuliza maswali bila kuogopa. Ninawaambia wazi kwamba hakuna swali la kijinga na kwamba kujifunza ni mchakato si mtihani. Hilo huwapa uhuru wakua wao wenyewe mapema Pia ninaamini sana katika nguvu ya mfano Wafanakazi wapya hujifunza zaidi kwa kuangalia kuliko kusikiliza Kwa hiyo, mimi hujitahidi kuonyesha kwa vitendo jinsi tunavyoshirikiana navyo heshimiana na jinsi tunavyoshughulika kukiwa na makosa.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi, lakini kwa namna inavyokuwa kadri ninavyozidi kuelewa. Sio tu kwa sababu ya midundo au ala zinazotumika, bali kwa sababu ya hadithi zilizobebwa ndani yake. Muziki wa jadi una sauti ya watu, ya nyakati na ya maisha halisi. Unaposikiliza kwa makini, unasikia furaha, huzuni, matumaini na mafunzo yaliyopitishwa kizazi hadi kizazi. Kuna kitu cha kipekee kuhusu jinsi muziki wa jadi haujaribu kuharakisha mambo. Unakupa nafasi ya kusikiliza, kuhisi na kutafakari. Midundo yake mara nyingi inaunganisha mwili na akili. Unaweza kujikuta ukitikisa kichwa au miguu bila hata kutambua. Ni muziki unaokukumbusha kuwa kabla ya teknolojia na midundo ya kisasa, watu walikuwa bado wanajieleza kikamilifu kupitia sauti na ala rahisi. Pia napenda muziki wa jadi kwa sababu unaunganisha watu. Mara nyingi hauimbwi pekee yake. Unaimbwa pamoja, unachezwa kwenye harusi, mazishi au mikusanyiko ya kijamii. Ni muziki unaojenga jamii. Unapousikiliza, unahisi kama wewe ni sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko wewe binafsi. Hilo ni jambo ambalo muziki wa kisasa wakati mwingine hukosa. Kwa upande mwingine, napenda jinsi muziki wa jadi unavyoweza kuishi sambamba na muziki wa kisasa. Si lazima uchague upande moja. Kuna wasanii wanachukua muziki wajadi na kuuchanganya na mitindo ya leo, na hapo ndipo unaona jinsi urithi unaweza badilika bila kupoteza roho yake. Hilo hunifanya niuheshimu zaidi kwa sababu unaendelea kuishi badala ya kubaki kwenye kumbu kumbu tu.

Hali ya hewa ya leo ni ya baridi kidogo na anga kwa sasa imejama wingu. Asubuhi imeanza kwa joto la takribani na kutabirua kupanda polepole hadi ya subuhi ya mapema kuwa karibu. Mchana huku pepo kidumu kidogo na anga kuwa na mchanganyiko wa mawingu na vipindi vya jua. Hii ni siku ambayo na hisi baridi ya kawaida ya januari. Sio hile ya mbaridi kali sana, bali ya kuchanganya hisie za motisha ya kuchukua koti ya usueta kabla ya kutoka nje. Mwanga wajua utakuwa mwingi zaidi saa zakati ya mchana, lakini pia kuna mawingu ya takayofanya matukia juwa bayana ya sitokea mara kwa mara. Kwa sili ya hewa ya leo, hakuna wezekano mkubwa mvua kubwa. Mtiririko wa mvua ni mdogo sana. Lakini ubadilishaji waanga ni kawaida kwa maeneo wa puwani na unaweza kushuhudia vipindi vifupi vya upepo au baridi ya gafla unapokuwa nje. Ni siku nzuri kwa shuguli za nje kama kutembea, kulala nje kidogo juu ya vichaka au hata kukaa kando ya maji kiangalia mawimbi. Ila, lazima ni hakikisha ni mevanguo zinasofaza baridi kwa asubui. Mchana, hali itongezeka kidogo kwa joto, hivyo shuguli zinazo itaji muendo wanjezi takuwa zuri zaidi katika masaya mapema hadisa masaya jioni.

Sina ratibakali ya kuenda maktaba, lakini hujitokeza pale ninapohisi nahitaji nafasi ya kufikiri kwa kina. Kuna nyakati naenda mara moja au mbili kwa wiki, hasa ninapohitaji utulivu ambao sirahisi kupata mahali pengine. Mak Maktaba kwangu si tu mahali pa vitabu, ni mahali pa kupunguza kelele za dunia na kusikia mawazo yangu vizuri zaidi. Wakati mwingine, napata vipindi ambavyo siendi kabisa kwa muda. Maisha yanapokuwa na kasi, ninajikuta nikisoma kidogo kidogo kwenye simu wao kompyuta, nikidhani na inatosha. Lakini mara nyingi ninapokaa mbali na maktaba kwa muda mrefu, nahisi kama kuna kitu kinakosekana, kama kukosa mazoea mazuri ambayo hunirudishia kwenye mstari. Kinacho nifanya nirudi maktaba mara kwa mara ni mazingira yake. Kuna heshima isiyoandikwa kwa muda na maarifa. Kuona watu wengine wakiwa kimya, wakisoma au kuandika kunanitia hamasa ya kufanya vivyo hivyo. Hata kama siendi kuchukua vitabu, kukaa pale kunanisaidia kuzingatia na kufanya kazi kwa umakini zaidi Pia, kuenda maktaba kunanipea mwendo tofauti wa maisha Hakuna mtu anayekuharakisha Unaweza kukaa na ukurasa mwoja kwa muda mrefu, ukirudia sentensi hadi uielewe katika dunia inayopenda kasi na majibu ya haraka, hilo ni jambo la thamani sana Ndiyo maana hata nisipoenda kila wiki, maktaba hubaki kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu Nikimalizia si idadi ya mara nina nina ninazoenda maktaba ndiyo muhimu zaidi Bali kile nachokipata ninapokuwa huko Kwa kila ziara huniacha nikiwa na mawazo yaliyotulia zaidi mtazamo mpana na heshima kubwa kwa muda na maarifa.

Ningependa kujifunza lugha ambayo inanipa njia mpya ya kuona dunia, si maneno mapya tu. Kwanza kabisa, ningependa kujifunza kijapani. Kwa sababu lugha hiyo imejengwa juu ya heshima, muktadha na hisia zisizosemwa moja kwa moja. Inanivutia jinsi unavyoweza kusema kitu kimoja kwa njia nyingi tofauti kulingana na nani anazungumza naye. Kujifunza lugha hiyo kungekua kama kujifunza kusoma hali ya watu si sentenzi pekee. Kwa upande mwingine, ningependa pia kujifunza kihispania kwa sababu ya uhai wake. Ni lugha iliyojaa hisia, ukaribu na mawasiliano ya moja kwa moja Unapoisikia unahisi joto la watu, familia na jamii kujifunza kiHispania kungekua njia kuunganishwa na watu wengi zaidi duniani Hasa kwa sababu inazungumzwa katika nchi nyingi zenye tamaduni tajiri na historia nzito Kuna pia hamu ya kujifunza lugha ya kiafrika ambayo sizungumzi kwa sasa kama kizulu au kia Amra Hii ni kwa sababu lugha hizi hubeba hekima, methali na mitazamo ya maisha ambayo mara nyingi haipatikani kwa urahisi katika tafsiri. Kujifunza lugha ya aina hiyo kungehisi kama kurudi nyumbani kwa njia tofauti, kujenga uhusiano wa kina zaidi na bara na watu wake.

Ndio, mimi hununua vitu kwa kutumia simu, lakini kwa tahathari fulani. Simu imenirahisishia maisha kwa njia nyingi, naweza kununua kitu nikiwa nyumbani, safarini, au hata usiku bila kulazimika kutoka nje. Urahisi huo ni mkubwa, hasa unapojua unachohitaji, na huna muda wakuzunguka madukani. Kwa upande huo, simu ni kama duka, linalobebeka mfukoni. Hata hivyo, si kila ununuzi ninaofanya kwa pupa. Kuna wakati mimi hujiuliza kama nahitaji kweli kitu hicho, au ninavutwa tu na urahisi wa kubonyeza kitufe. Simu inaweza kukufanya ununue haraka kuliko ulivyopanga. Kwa sababu kila kitu kiko karibu sana. Ndio maana mara nyingi mimi huwacha bidhaa kwenye kati, kwa muda, nijipe nafasi ya kufikiria kabla ya kufanya uamuzi. Pia, kununua kwa simu hunipa muda wa kulinganisha, naweza kusoma maoni ya watu wengine kuangalia bei tofauti, na kufikiria bila presha ya muuzaji aliyesimama karibu nami. Hilo hunifanya nijihisi ninauthibiti zaidi wa uamuzi wangu. Ununuzi unakua mchakatu wa kufikiri, si wakukurupuka. Kuna pia kipengele cha uaminifu. Si kila tovuti au programu inanipa amani ya moyo, kwa hiyo nachagua sehemu ninazoziamini. Usalama wa tarifa zangu ni jambo muhimu, na hilo kunifanya niwe makini zaidi kuliko napokuwa dukani ana kwa ana. Kununua kwa simu kunahitaji uangalifu wa ziada si urahisi peke.

Ndio, napenda kucheza na watoto kwa sababu kunanirudisha kwenye urahisi wa maisha. Watoto hawachezi kwa ajili kuonekana vizuri au kufikiria lengo fulani. Wanacheza kwa sababu wanahisi furaha. Unapokuwa karibu nao, unajikuta ukiwacha mzigo ya mawazo ya watu wazima na kuingia kwenye wakati wa sasa kabisa. Hilo peke yake ni zawadi kubwa. Kinachonivutia zaidi ni jinsi watoto wanavyo tumia maji. Mawazo yao, kitu kidogo kinaweza kuwa mchezo mzima, sanduku linakua gari, kijiti kinakua upanga, na hadithi zinaumbwa papo hapo.

Kuna ujuzi mwingi ningependa kujifunza, lakini moja wapo unaonivutia sana ni ujuzi wa kutatua matatizo kwa kubunifu. Siyo tu kujua majibu, bali kujua jinsi ya kufikiri, pale mambo yanapokwama. Ujuzi huu hunisaidia kuangalia changamoto kwa mtazamo tofauti, kuuliza maswali sahihi na kupata suluhisho hata pale hakuna muongozo wa moja kwa moja. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu ujuzi wa mawasiliano ya kihisia. Huo ni wezo kuelezea mawazo na hisia kwa wazi huku ukielewa na kuheshimu hisia za wengine. Katika dunia ya leo, kuna wengi wanajua kuzungumza, lakini wachache wanajua kusikiliza kwa dhati. Ujuzi huu hujenga mahusiano bora, kazini na katika maisha kila siku. Ujuzi mwingine muhimu ningependa kuendeleza ni kujifunza kujifunza. Hii namanisha kujua njia bora zinazofanya mimi ni pate maarifa haraka na kuyakumbuka kwa muda mrefu. Kwa sababu teknolojia na maarifa hubadilika kila wakati, mtu anayejua kujifunza upya huwa na uwezo wa kuendana na mabadiliko bila hofu.

Napenda kusoma vitabu vinavyo nifanya kufikiri kwa kina na kujiangalia upya vitabu vya maendeleo binafsi vinanivutia sana hasa vile vinavyo zungumzia tabia nidhamu na jinsi mtu anavyoza kuboresha maisha yake hatuwa kuhatua Napenda aina hii kwa sababu hunipa msukumo wa vitendo sio maneno matupu Pia napenda vitabu vya hadithi zenye ujumbe mzito Riwaya au hadithi fupi zinazoanyesha maisha halisi, changamoto za kijamii au safari ya mtu binafsi uniguza sana hadithi kama hizi unisaidia kuelewa watu tofauti na mitazamo mbalimbali ya dunia. Haina nyingine ninayoipenda ni vitabu vya historia na wasifu. Kusoma kuhusu maisha ya watu waliopita hunifundisha uvumilivu, makosa ya kuepuka, na uamuzi yaliobadilisha historia, inanipa pichapana ya jinsi dunia ilivyo fika hapa ilipo leo. Vile vile, napenda vitabu vya marifa ya jumla na fikra kama falsafa nyepesi au saikolojia kila siku. Si vile vya kitaaluma sana, bali vile vina violezea mawazo magumu kwa lugha rahisi na inaweza kuhusishwa na maisha kawaida. Kwa kifupi, napenda vitabu vinavyoacha alama akilini, vinavyonifanya nigiulize maswali mapya na vinavyo nisaidia kukua kiakili na kibina damu.

Ningesema mimi ni mtu wa usiku, lakini kwa sababu maalum usiku kunapokua kimya mawazo yanakuwa wazi zaidi na hakuna usumbufu mwingi. Ni wakati ambao nahisi akiili iko huru kufikiri, kupanga au kufanya kazi inayo hitaji umakini wakina. Hata hivyo, ninaidhamini pia asubui za mapema hasa pale zinapo anza kuwa tulivu kuamka mapema hunipa hisia ya mawazo mapya nafasi ya kujipanga kabla ya dunia kuanza na kelele kuwa nyingi Asubui huwa nzuri kwa kazi nyepesi, kutafakari, au kupanga siku Pia, napenda asubui kwa sababu kukiwa asubui Huwa kuna mwanga mwingi wa kufanya kazi Kwa hiyo, si kwamba nachagua upande mmoja kabisa Nina.

Wakati wa furaha, mara nyingi mimi huanza kwa kujituliza na kuishi ile isia bila haraka. Sijilazimishi kufanya jambo moja kubwa mara moja. Najaribu tukukaa kwenye ile hali ni hisi tabasamu lalatokea lenyewe na kufurahia wakati ule. Kuna wakati najepata nikifanya vitu vidogo vinavio nifurahisha kama kusikiliza wimbo nilio upenda zamani au kurudia mara katha. Muziki huwa kama rafiki wakaribu kwenye nyakati za furaha unanisaidia kuzipanua zaidi hisia zile nzuri Pia napenda kuwasiliena na mtu moja wawili naowapenda Si lazima ni wambie sababu ya furaha wakati mwingine kuongea tuwa u kucheka kuhusu mambo ya kawaida kunatosha furaha inapokuwa ya kweli huwa inataka kushirikishwa hata kwanjia nye pesi Kuna nyakati mimi ujifuraisha kwa kujizawadia mudawangu mwenyewe Naweza kupumzika bila kujilaumu au kufanya kitu ambacho kwa kawaida huwa na kiahirisha furaha hunifanya nijione ni nastahili huwa upole Wakati mwingine, furaha hunifanya niwe mchangamufu zaidi ki mawazo mawazo mapia huja, mipango midogo midogo huwanza kuonekana inawezekana na naandika au nafikiria tubila presha ni kama akili inafunguka kidogo.

Mimi huona kupanga kazi yangu kama mchakato, wenye changamoto na nafasi ya ubunifu kwa kati mmoja. Siku yangu haianzi kwa kuanza tukufanya, bali huwanza kwa kukusanya mawazo yote ya liyo kichwani. Ninaandika kila kitu, kutoka majugumu madogo, mikutano, kazi ya kufanya, hadi wazo jipya, linalotokea, hata kama siwezi kuzifanya zote maramoja. Hii hufanya kuwa rahisi kuona ni nini kinapaswa kupewa kipaumbele na kipi kinaweza kusubiri. Baada ya hapo, napanga kwa kutumia mtindu wa kipaumbele. Si ki la kitu ni muhimu sana. Kwa hivyo, mimi hugawa kazi kati ya zile ambazo ni za tharura, zile ambazo zinaweza kusubiri, na zile zinazowezekana kutakelezwa kwa kurahisi. Kwa mfano, kazi ambazo zinamuda uliopimua, au zinahusisha wingine kupata kipaumbele cha ju. Huku kazi ndogo zinazoweza kusubiri zikiwa nyuma kwenye orotha. Hii ufanya kuwa na mfumu wa kazi, unaonipa amani ya akili. Badala ya kuhisi shinikizo kila wakati Ninaipenda pia kuandika muda maalumu kwa kila kazi Hii si lazima iwe dakika kwa dakika Lakini napanga vipindi vya muda ambapo nitaweka nguvu zangu zote kwenye kazi hiyo moja kwa mfano, napanga saa mbili kufanya kazi ya kina inoitaji umakini Kisha nafanya kipumziko cha dakika kumi na tano hadi thelathini Hii husaidia kili kubaki makini na kushugulikia kazi bila kuchoka au kupoteza muda Wakati mwngine, napanga kwa kutumia midundo au bloki ya kazi. Kwa mfano, asubui huwa niko kwa kazi zinazotaji mawazo mengi na ubunifu, mchana kwa mikutano au kazi za usaidizi, na mwisho usiku kwa kazi nyepesi au kuandaa ratiba ya kesho. Kutumia midundo kunafanya nishugulikie kila kitu kwanjia yenye utulivu na inafanya siku kwa na mipangiliwa ya kawaida.

Hapana, sinandege wakufuga nyumbani, lakini nakumbuka jinsi ilivyo kuwa furaha yangu kuwa na wenzangu waki waki wana kuku, bata au tai wakijumla nyumbani kwao. Kwa kweli, kwa wengi, ndege wakufuga ni thehemu ya familia. Wanapokuwa dani ya kioda chao, unapo hudumia chakula na maji yao, unapatai hisiya utunzaji na wajibikaji. Siyo tu kuhusu chakula kwanachokupa, bali ni kuhusu jinsi wanavyo kuletea furaha kwa kicheko chao, mlio wa kurukaruka, na mwonekano wao warangi tofauti. Wengine husema ndege wa kufuga ni kama marafiki wa kimya. Unapo angalia wanapoelea ndani ya buawa au kuzungua kiota, kuna utulivu fulani unawijitokeza moyoni. Ni hisiya tofauti na nyingine yoyote. Ni kama kushirikiana na maisha madogo ya naukutia raha. Hata mtoto anapona ndege wa kufuga kielea au kurukaruka, uso wake hujitamba na tabwesamu la kweli. Pia, kuhishi na ndege wa kufuga kuna kufundisha uvumilivu. Kila ndege wanatabia yake, baati hufanya vizuri haraka wengine uchukua muda kuelewa. Ukiwa makini, unajifunza kusoma ishara zao kutambua wakati wanaitaji chakula au wakati wanataka uigua uhuru. Hii inafanya usiano kuwa kipeke. Sihu usiano wamaneno, bali waisia na matendo.

Hili ni swali ambalo hunifanya nisimame kidogo kufikiri. Kuna sehemu yangu inayosema ndiyo, ningependa kurudi ujana, hasa kwa sababu ya ule uhuru wa kutokua na mizigo mingi ya mawazo. Ujana ulikuwa na urahisi fulani. Mambo yalikuwa mepesi moyoni, kicheko kilikuwa cha haraka na kesho haikuwa kitu cha kuogopa sana. Ningependa kurudi ujana ili kufanya mambo kwa ujasiri zaidi. Na kuna vitu nilivyosita kufanya kwa hofu ya nini watu wangesema, au kogopa kushindwa. Nikipewa nafasi ya kurudi ningejifunza kujiamini mapema kusema ninachohisi na kujaribu zaidi bila kujilaumu sana Lakini pia kuna upande wangu unaosema hapana kabisa Ujana ulikuwa na mkanganyiko mwingi, hisia kali, maamuzi ya haraka na wakati mwngine kutokujijua. Nilikuwa bado najitafuta na hilo lilikuwa na uzito wake Sasa hata kama maisha yana changamoto zake Kuna utulivu fulani unaokuja na kujijua Kile ambacho ningependa zaidi si kurudi ujana mwenyewe bali kurudi na akili ya sasa. Kua na nguvu za ujana lakini pia busara niliyo nayo leo. Mchanganyiko huo ungekua mzuri sana kwa sababu ningejua kinachonifaa na kipi cha kuacha. Kadri ninavyofikiri zaidi, naona kuwa kila hatua ya maisha ina kitu chake kizuri. Ujana ulifundisha ndoto na matumaini. Ukuaji umenifundisha subira, mipaka na kujiheshimu. Kila hatua imekua darasa lake, hata zile zilizoleta maumivu. Kwa hivyo, kama nigechagua kwa 30, ningeamua kubaki hapa nilipo, lakini niendelee kuheshimu yule kijana niliyewahi kuwa. Alijaribu kadri alivyoweza kwa maarifa aliyokuwa nayo. Leo, ninachofanya ni kutumia yale niliojifunza kuishi vizuri zaidi bila kutamani sana kurudi nyuma.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hujaribu kutoka kidogo kwenye dunia ya kazi. Si lazima niende mbali, lakini napendelea kuchukua muda wa kupumzika akili, kuondoa shinikizo kidogo na kuruhusu mawazo yasiyokuwa na mpangilio. Hii inanisaidia akili kupumzika na kurudi kwenye kazi kwa nguvu mpya. Mara nyingi mimi huanza kwa kutembea kidogo au kubadilisha hali ya msimamo. Kama nimekaa kwenye kiti kwa muda mrefu, mimi hutembea kidogo au kupanda ngazi, kufanya mwili uhisi mwepesi, damu ikiene na mawazo yakanuka ni kama kuanza upya bila kulazimisha kitu chochote Baada ya hapo, napenda kuchukua muda wa kunywa kitu au kula kitu ninaezatafuna kidogo. Si lazima chakula kiwe chakula kikubwa Lakini glasi ya maji au kikombe cha chai huchangia kurahisisha nishati na kuondoa uchovu mdogo wa akili Hii pia ni sehemu ya kuujali mwili wangu si tu akili Wakati mwingine, mimi hujipata wakati wakutizama nje au kushuhudia kile kilicho karibu. Mimi huangalia mimea, wanyama wadogo, au hata watu wakipita wakielekea aina fulani ya utulivu. Ni aina ya kupumzika kwa akili na hisia, kama kutojishughulisha na kitu chochote, bali kuangalia tu maisha yanavyo pita pole pole.

Mchezo ngependa kujaribu ni ule unao nivutia kia akili na pia una changamoto ya kimkakati. Sio lazima uwe wa haraka sana au mwendo wa mwili tu, mbali mchezo unaonihitaji kutumia kili zangu kwa nje tofauti. Kwa mfano, mchezo inahusisha kupanga rasili mali kutabiri hatuwa za mpinzani au kutatua fumbo changamano. Hii nifanya nifikiria kwa kina na kujaribu mbinu tofauti hadi nipate suluhisho bora. Pia ningependa kujaribu michezo ya ushirikiano na marafiki. Si lazima iwe ya timu kubwa, lakini mchezo unao tufanya tufanye kazi pamoja, kushirikiana na kuelewa kila mmoja anatoka wapi. Hu ni fundisha uvumilivu, mawasiliano na jinsi ya kushughulikia changamoto kwa pamoja. Ni aina ya furaha tofauti kuliko kucheza peke yake kwa sababu unapata kusherehekea kila hatuwa mzuri pamoja. Vile vile, napenda michezo yenye mtazamo wa kugundua au ubunifu. Michezo ambayo unahitaji kuunda kitu, kubuni mbinu, au kujaribu njia zisizo za kawaida hunifanya ni jisikie kuwa kila jaribio ni darasa jipya. Hii siyo tu burudani, mbali ni kujenga fikra za ubunifu.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni ile inayokua na mchanganyiko wa ladha tamu na chachu kidogo ya asili, si ile yenye sukari nyingi ya ziada. Kwa mfano, mchanganyiko wa machungwa, embe, na tufaha ndogondogo hunipa ladha inayochanganya upole na uchachu kidogo, unaufanya mdomu ufurahie kila tone. Kila tone ni kama kicheko cha matunda, kilichokusanyika pamoja. Napenda pia juisi ya maembe peke yake, hasa ikiwa ni yale yanayokua yameiva kikamilifu. Ladha ya asili ya embe, tamu na kidogo chachu, hunifanya nihisi kama ninakula matunda halisi, lakini kwa njia rahisi. Kuna kitu cha kipekee kuhusu juisi ya embe, kinachofanya kila tone kuwa na nguvu ya furaha ndogo moyoni. Juisi ya machungwa ya asili pia ni ya kupendeza sana. Latha yake ya asili, kidogo chachu na harufu nyingi ya machungwa, hupanda haraka ndani ya fahamu. Mara nyingi huifanya iwe juisi ya asubui ikisaidia kuamka vizuri na kuanza siku kwa hisi ya nzuri ni kama kinywaji kinachotoa pumzi mpya kwa mwili na akili Pia napenda kujaribu juisi ya mchanganyiko wa kivuli mfano embe na papai au tufaa na zabibu Kila mchanganyiko una ladha yake tofauti na kunijengea hisia ujasiri kidogo kujaribu kitu kipya kila mara.

Ninapo wasiliane na wafanya kazi wenzangu, na jitahidi kufanya hivyo kwa njia ambayo ni wazi, huru na yenye heshima. Sijali kama ni mtu mkubwa zaidi au mdogo kazini, kila mazungumzo huwanza kwa kusikiliza. Kujua wenzangu wanachokifikiria au wanachoitaji hunisaidia kuunda uhusiano wa kuhili kazini, situ mazungumzo ya kawide ya siku. Mara nyingi, mimi napendelea kutumia maneno ya moja kwa moja, lakini yenye hishima. Hii namaanisha kusema kile na chotaka kufanikisha bila kuzungusha sana. Lakini kwa sauti ya heshima na kuzingatia hisia za wengine. Kwa mfano, badala ya kusema fanya hivi sasa na weza kusema ningependa tukishugulikia hili pamoja. Unaonaje?, Njia hii ufanya mazungumzo kuwa ushirikiano, siya amritu. Pia, napenda kushirikisha mawazo yangu na kuuliza yao. Hakuna mtu ya naweza kujua kila kitu. Hivyo mazungumzo mazuri ni yale ya nayojumuisha pande zote. Hii ufanya kila mtu wa hisi dhamani yake na kuopande wangu, huchangia kupata ufumbuzi buwara zaidi kwa changamoto zinazotokea pale kazi.